Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni Friends. Ninapenda kipindi hiki kwa sababu ni cha kuchekesha na kinafanya siku yangu kuwa yenye furaha. Katika kipindi hiki kuna marafiki sita wanaishi pamoja na wanashirikiana katika maisha yao ya kila siku. Nimefurahia jinsi wanavyoshughulika na changamoto na kushirikiana kila wakati. Ninapenda kwamba kipendi hiki kinaonyesha urafiki wa kweli. Marafiki wanasaidiana, wanafanya makosa lakini wanajifunza na kukuwa pamoja. Inanifundisha kwamba urafiki ni muhimu. Na kuwa na watu ambao wanakujali hufanya maisha kuwa bora zaidi. Pia napenda jinsi kipindi hiki kinavyochekesha. Kuna vichekesho vingi, maneno ya kuchekesha na matukio ya kusisimua yanayofanya niongeze kutaka kuangalia kila wakati. Kila kipindi kina hadithi mpya ambayo ni ya kufurahisha na rahisi kuelewa. Kwa mimi, friends ni zaidi ya kipindi cha televisheni. Ni hadithi ya urafiki, furaha na maisha kila siku ambayo inaweza kunifundisha maadili mazuri.

Ninahifadhi pesa kwa njia ya kupanga vizuri na kuwa makini na matumizi yangu Kila mwezi ninaweka kando kiasi fulani cha pesa kutoka kwa kipato changu hata kama ni kidogo Hii husaidia kuhakikisha kwamba nina akiba kwa siku za usoni au katika dharura Kwanza, ninaandika pesa zote ninazopata na nikitumia kikotoo cha kila mwezi kuona ni kiasi gani kinahitajika kwa chakula, malipo, usafiri na mahitaji mingine. Baada ya hayo, ninaweka sehemu ndogo ya pesa kwa akiba. Hii ni kama kuunda mfuko wa dharura ambao ninaweza kuitumia wakati jambo lisilo la kawaida linatokea. Pia, ninajaribu kutojishusha kwa matumizi yasiyo ya lazima. Badala yake, ninaangalia njia rahisi ya kuokoa kama kununua vitu muhimu pekee na kulinda pesa zangu. Mara nyingine, ninaweka changamoto ndogo kama nitahifadhi pesa kila siku ili kufanya kuokoa kuwa tabia ya kila siku. Kuhifadhi pesa sio tu kuhusu akiba ya fedha, bali pia kunafundisha nidhamu, uvumilivu na kupanga maisha vizuri. Ninapohifadhi pesa kila mwezi nahisi salama na tayari kwa siku za usoni. Hii husaidia pia kufanya maamuzi bora na kuhakikisha kwamba ninaweza kujishughuli, kushughulikia dharura yoyote bila stress. Kwa hivyo, kuokoa pesa n itabia muhimu inayoongezea uhakika na amani katika maisha yangu.

Wazo zuri nililo kwa siku la leo ni kufanya jambo dogo la wema kwa mtu mwingine Leo ninaweza kusaidia mtu mdogo kumsaidia jirani au kumtumikia mtu bila kutegemea kitu chochote kufanya jambo dogo la wema hufanya siku yangu kuwa bora na pia hufanya mtu mwingine afurahi Ninaweza pia kupanga mda wangu vizuri Leo nitajaribu kuanza kazi zangu mapema na kumaliza mapema ili kuwa na muda wa kupumzika na kufikiria mambo mazuri. Kuwa na mpango kwa siku nanifanya nishugulikie mambo muhimu na nisitumie muda bure. Pia wazo langu zuri ni kujifunza kitu kipya leo. Kujifunza kunanifanya nikue na ujuzi mpya, kujua zaidi, kuhusu dunia na kuwa na mawazo mapya. Hii naweza kuwa kusoma kitabu, kutazama video enye mafunzo au kuuliza maswali kwa mtu mzuri ambayo anaweza kunifundisha. Kwa mimi, wazo zuri la siku ni kufanya mambo madogo ambayo hufanya nishirikiane na wengine, nijifunze, na kuwa na mpangilio mzuri. Hata mambo madogo yanaeza kuleta furaha na mafanikio makubwa. Kwa hiyo, leo nitajaribu kutelekeza wazo hili kwa moyo ili watu wote na kufanya siku yangu iwe yenye maana.